Ninapenda kwenda sinema lakini kwa kawaida huwa siendi mara mingi Kwa sababu pia cinema huku ni pesa ni nighali kidogo ni pesa mingi kidogo Kwa hivyo huwa siendi mara mingi mimi huenda marakama mbili kwa mwaka hivi ndio naeza pata ninaenda Mara mingi nikitaka kuona zile cinema mimi uzionea kwenye simu yangu Lakini ile cinema ya kwenda kuonea hule kwenye cinema mim huienda tu mara kama mbili kwa mwaka hivi.

Sana sana mimi ningependa kurudi ujana ni jambo ambalo nimekua Nikifikiria sana mimi ningepewa fursa ya kurudi ujanani sahizi ninge Rudi haraka sana sabu kuna mambo mengi sana ambayo nimejifunza kuna makosa mengi ambayo nimefanya ambayo labba ninge pata fursa ya kuyarekebisha ninge kimbilia fursa ile mbiyo sana.

Sana sana mimi hunywa chai, ndile ndia mbao mimi huni wa maramingi sana. Mimi hu iandaa wakati wa subuhi. Naenda tu kwa nje raisi, ninaweka maji kwenye moto, yakichemka kidogo, ninaongeza maziwa. Baada ya maziwa, ninaongeza majani, alafu ya naacha ya naachimuka pamoja, na kuchunga majani yale, kisha kukunywa. Mimi huongeza tu majani, siongezi vitu vingine ni majani tu na maziwa na maji peke yake mahali ambapo napenda kunyo chai ni nyumbani, maramingi mimi uniwa chai nikiwa kule nyumbani wakati wa asubuhi na ninahisi kwamba nimefurahia Mara mingi hata nikikosa kunywa chai labda nitaumwa na kichwa nitasikia kwamba siko vizuri.

Hekima ambayo nimejifunza maishani nimejifunza vitu vingi sana na bado naendelea pia kujifunza Lakini kitu moja ambacho labda nimejifunza ni kwamba NI ni vizuri kukua mtu ambaye ni humble kunyenyekea nimejifunza kwamba ni kitu cha muhimu sana Unaeza ukaona kwamba mambo yako labda yanaenda vizuri unaona Lakini kitu chote kinaeza tu kufanyika na ukapata kwamba Unesuka sana kama mimi kuna wakati ambaPo labda nikiwa shule ya upili nilikuwa mtu ambaye alikuwa naelewa masomo sana Lakini nilipoingia chuo kikuu nilikuja huku na mambo yamenilemea masomo yakawa magumu na singeai dhani kwamba labda yangekuwa hivo kwa hivo ni vizuri kunyenyekea ni vizuri kukua mtu ambaye ni mnyenyekevu ndilo jambo ambalo nimejifunza kwa sasa mweshani.

Makosa ya napotokea kazini, jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kwanza ni kujua chanzo cha makosa hiyo, ni kujua makosa hayo, labda ya metokea vipi, ya ani anza vipi. Na kama ni makosa ambayo labda ninaweza kusuluhisha Ninahakikisha kwamba nina shugulikia haraka iweze kanavyo na pia labda ninahakikisha kwamba nimesoma jambo moja mbili kutoka kwa makosa hayo ili ya sije ya kajirudia tena.

Muda wa mwisho mimi ni ule muda ambao mara mingi ninao sipendi kufanya vitu kwa muda wa mwisho na napenda kuhakikisha kwamba nimefanya mambo ambayo labda nilikuwa niyafanye kwa wakati ili ule muda wa mwisho usinipate nikiharakisha Lakini labda nikijipata kwamba muda wa mwisho Sijifanya kitu mimi huharakisha sana Nahakikisha kwamba mambo yote labda yako sawa sawa mambo yote ya na yamefanyika vile ambavyo inafaa Ndiyo lakini we una ile mama yale mambo ya kufanya muda ya mwisho saa ingine si mzuri sana Kwa sababu utapata kwamba unafanya vitu kwa makosa Kwa hivyo muda wa mwisho mara mingi mimi hutaka tuwe ni ule tu wa ule tu wa kuangalia kuhakikisha tu mambo yako shwari Lakini si kufanya vitu muda wa mwisho sana sana.

Viatu ambavyo mimi ninapendelea, ni viatu ambavyo ni viko chini, si viatu vizito viatu ambavyo, viatu kama vile vya aina ya converse, viatu viatu ambavyo mimi ninavipenda kwa sababu si vizito, ni viatu ambavyo pia vinaendana pia na nguo aina yoyote ukitaka kuvivaa ukiwa official, ukitaka unaweza ukavivaa ukienda mahali popote Hivyo ni viatu ambavyo ninapenda sipendi viatu ambavyo ni vizito sana sipendi ninapenda tu viatu vyepesi viatu ambavyo ni vyepesi.

Inategemea na jambo ambalo ninafanya mimi ninaweza nikakaa hadi hadi saa saba huko saa saba saa saba sana sana ndiyo mimi Wakati ambapo nimekaa sana mimi hufikisha hadi saa saba labda wakati ambapo labda ninasoma ama labda ninatazama sinema ninaeza nikakaa hadi saa saba lakini wakati ya mbapo labda ninashughuli nyingi siku ambayo inafuata mimi hukaa hadi saa tano saa tano maramingi ndiyo wakati wangu wa kulala Lakini labda wakati ambapo sina shughuli nyingine siku inafuata mimi hukaa hadi saa saba usiku.

Mji ambao kwa sasa ni ngependa kutembelea na ni mji ambao pia mimi huona ukiwa mji mzuri sana ni mji wa dubai ni mji ambao ningependa kutembelea kwa sasa nikipata tu fursan ama nipate vihela vidogo huko ndio nitaenda kutembelea ni mji ambao mimi ninapouona ntandaoni ama kutoka kwa wale watu ambao wameenda mimi huona ni mji ambao ni mzuri mji ambao ni mzuri na ni mji ambao unafurahisha macho mji ambao ninge tamani sana kuenda kule.

Sera ya kampuni ya ambayo mimi huona ikiwa muhimu sana ni ile sera ya kuwapa wateja wenu quality, kuwapa wateja acha niseme kwa kiingereza quality goods and services ni sera ambayo mimi huona ikiwa ya muhimu sana, kwa sababu ni sera ambayo inahakikisha kwamba wale wateja wenu wamefurahia na pia na wateja wanapofurahia, wataleta wateja wengine kwa hivo mimi kwangu sera ambayo ni ya muhimu sana, ni sera ambayo inahakikisha kwamba Mteja ametoka pale, akiwa ameridhika na akiwa na furaha.

Mimi hutumia muda mwingi sana mtandaoni muda kali tuseme hivi Tuseme hata wakati labda wakati wakati mwingi wangu wa siku Labda asilimia kama tisini hivi ya siku yangu mimi huwa mtandaoni Hata sidhani huwa ninazima data yangu hapa Hua sizimi hata data ya simu Mimi hupenda kuwa mtandaoni sababu hata zile kazi ambazo mimi hufanya mara mingi Mimi huzifanya kwenye mtandaoni nikizungumza na watu nazungumza nao mtandaoni na Kwa hivyo mimi hutumia asilimia kama tisini hivyo ya siku yangu mimi huwa kwenye mtandao.

Sikukuu maramingi mimi husheherekea na familia. Sikukuu mingi mimi huakisha kwamba ama ni hile nitaeza kuita ni ile culture. Culture ya familia yangu a mafamilia yetu. Ni kwamba sikukuu sisi hu kutana pamoja na huwa tunasherekea pamoja, tunakula pamoja, tunaongea Hio ndio mimi hufanya maramingi na pia ni ile culture yetu kama familia sisi huakikisha kwamba siku zote, siku kuunyingi, sisi huakikisha kwamba tunakutana pamoja na tunasherehekea pamoja.

Mchezo ambao mimi maramengi huwa ninaufuata ni mchezo wa mpira wa miguu football kwa hivyo mchezaji ambae labda all time eh, ambaye ambae nina mpenda. Nineza nikasema kwamba ni mchezaji anaitwa Leonel Messi ni mchezo ambae nina mpenda, ni mchezaji ambae ni wanamuita goat, wanamuita greatest of all time ni mchezo ambae nina mpenda sana. Lakini labda nikienda kwenye timu yangu Mchezaji ambaye nina mpenda kwa timu yangu Labda ni Cole Palmer Lakini mchezaji ule ambaye mimi ninampenda sana Yani kwenye mpira mchezo wa mpira wa miguu ni Lionel Messi.

Mimewakisha kwamba ninaanza labda kazi hiyo ninafanya haraka iweze kanavyo bila pia kufanya kazi mbaya unajua saa ingine unaeza uka harakisha na kazi ikawa kazi mbaya Mimewakisha kwamba ninafanya kazi haraka lakini pia nikimaintain zile standards Mimi uakikisha kwamba ninafanya kazi kwa haraka hili pia iwishe kwa wakati Pia bila bila kukompromise kwa zile standards za kazi hile.

Mandhari ambayo naeza sema ni mewahi kuona mazuri ni mandhari ambayo yako kwenye ule unapopanda mlima wa abadea ni mandhari ambayo ni mzuri sana ni mewahi kupanda mlima huo nlima wa abadea unapopanda mandhari pale ni mazuri sana hewa ni nzuri kile kijibaridi ni kizuri Hata maji yale ambayo ya kokule ukiyanywa na ni maji ambayo ni mabaridi na ni maji mazuri sana Kwa hivyo mandhari hayo na weza nikasema kwamba ndiyo mandhari ambayo mimi ni mewahi kuona ambayo ya linipendeza sana Mimi ni mtu ambaye ni napenda mazingira, ni napenda nature Kwa hivyo ni mandhari ambayo ya linifurahisha sana.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati, sipendi mwanga mkali sana, mwanga mkali Mara mingi hata huwa ya unachoma macho ama siipendi, sipendi hata Hata ni labda hata wakati ambapo niko nyumbani, mimi sipendi Ute huwezi ukapata kwamba nimewasha labda mataa mengi Hapana mimi napenda tu mwanga wa kati, mwanga ambao tu wa kuona si ule mwanga ambao umewashwa Mwanga ambao ni mkali apana mwanga ninapenda tu mwanga ambao ni wa kati sio mkali na sio tena sio giza.

Mimi ni mpiga kura, niko na ile niko na kura, tunaita ile cheti ya kupiga kura, mdiyo niko nayo, lakini labda uchaguzi uliopita katika nchi yetu ya Kenya, sikuenda kupiga kura, lakini mimi ni mpiga kura, lakini sikuenda kupiga kura wakati huo, lakini mwaka huu uchaguzi wa mwaka ujao, lazima nitapiga kura, kwa hivo na mimi napenda siasa siasa sana, kwa hivo mimi ninapiga kura.

Ndio chakula cha araka mimi ninapenda chakula cha araka Ingawa wanasema kwamba kina afya lakini ni kitamu ni kitamu sana kwa hivyo ni chakula ambacho labda tunashindwa kukiavoid Kwa hivyo ninaapenda chakula cha haraka sana sana hile ambayo inaitwa aje kfc ninaapenda sana kula vyakula vyao Ndiyo ninaapenda chakula chaaraka.

Aina ya mziki ambayo ni naipenda Naeza nikasema sana sana mimi ni napenda pop sana ni mimi husikiza pop sana lakini mimi usikiza aina mingi za mziki lakini ile ambayo naeza sema ni napenda sana tuseme ni pop Mwimbaji ambaye ni napenda sana labda ni kimataifa ni mwimbaji yupi mwimbaji ambaye anaitwa Kuna wakati ambapo nilikuwa na mpenda Billie Eilish sana, nilikuwa na sikiza nyimbo zake sana Labda kwenye nchi ya Kenya, ninapenda bendi ya sauti Soul sana sana sana wali wali tawanyika, lakini nau bado huwa wanaimba pamoja Lakini ninapenda pia Bien sana, zile nyimbo zake ni nyimbo mzuri sana Ndio, wakati ambapo mimi husikiliza mziki, sana sana jioni jioni hivi wakati wa jioni jioni mimi ninapenda kusikiza mziki sana ama wakati ambapo ninasafiri pia ninapenda kusikiza mziki na wakati ambapo ninasikiza wimbo ambao ninaupenda mimi ufurahia sana Utapata kwamba ata ninacheza utapata ninafuraha sana Naam.

Mimi ninapenda rangi nyeusi sana, mimi ninapenda rangi nyeusi Kwa sababu, mimi mara wengi sipendi kuonekana sana Kwa hivyo, mimi ninapokuwa labda nimevalia nguo za rangi nyeusi Mimi huona kama nimejificha kidogo, lakini rangi nyeusi pia inakaa mzuri sana Unapoivaa kwenye nguo, unakaa, unakaa, huoneka ni mzuri sana kwenye nguo Ukiwa kwenye gari bado, ni rangi nzuri sana Kwa hivyo ni rangi ambayo ni rangi nzuri na ni rangi ambayo ninaipenda.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni Hasa vitu vyangu karibu vyote vya kielektroniki vitu kama laptop, vitu kama hata simu mimi ununua mtandaoni na vitu pia ambavyo labda duka zake sio haziko karibu ni vitu ambavyo labda lazima utafute sana Mimi sipendi kutafuta sana kwa hivyo Nina nita mara mingi nita nunua vitu kama hivyo mtandaoni Kwa hivyo ndiyo ninaapenda kunua vitu mtandaoni kwenye labda kama kwenye kama kwenye jumia hivi ama killmall ama nyingine inaitwa aliexpress ya kule uchina, ninapenda kununua vitu huko sana.

Sifa ambayo ninaona kama ni ya muhimu sana kwa kiongozi mzuri Labda ni ule uwezo wa kuwasikiza wenzake, kusikiza wale watu ambao labda wamemchagua, kama ni katika demokrasia, ni kuwasikiza wale watu ambao wamemchagua, na kufanya mambo labda si kukua dikteta yaani namaanisha kiongozi mzuri ni mtu ambaye sio dikteta Unafanya vitu zile zile decision ambazo unafanya ni yale ambazo zinaendana vizuri na watu wako, ni zile vitu ambavyo labda zitawasaidia watu wako na ili ujue vitu ambavyo zitawasaidia, lazima uwe unawasikiza. Kwa hivyo sifa nzuri ambayo muhimu ambayo ninaona ni nzuri sana kwa kiongozi mzuri ni kuweza kuweza kuwasikiza wale watu ambao wako chini yake.

Kifaa changu ambacho ni simu yangu Mimi huwa ninakichaji mara mbili kwa siku mara moja Ninapolala usiku na labda mara nyingine moja mchana Kwa hivyo mimi huwa nakicharji mara mbili kwa siku Lakina hile battery capacity kubwa sana Kwa hivyo huwa nikinaisha moto mara moja Kwa hivyo inanibidi ni kichaji mara nyingine moja kwa siku.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo moja moja ya ubao, mchezo kama labda ile ya Scrabble, mchezo kama checkers, ninapenda kucheza Monopoly, ninapenda kucheza hiyo, labda mchezo ambao sipendi kucheza ama labda ni kwa sababu siuelewi sana ni mchezo wa chessy, lakini michezo hiyo ingine yote ya ubao ni michezo mbayo ninapenda kucheza na mimi hufuraa wakati ambapo ninacheza michezo hiyo.

Hapana siipendi kuvaa kofia kwa sababu niko na nywele nyingi sana nywele zangu ni ndefu na nyingi kwa hivyo wakati ambapo ni na vaa kofia huwa zitokei vizuri Kwa hivyo maramingi utapata kwa mba mimi huwa sivai kofia e kwa sana sana kusahabu hiyo kusahabu ni na nywele nyingi kitambo wakati ambapo si kuwa na nywele ndefu nilikuwa ni na vaa kofia lakini kwa sasa siipendi kuvaa kofia.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema, lakini si mapema sana tuseme labda kuanzia saa kumi na moja ama saa kumi na mbili. Iyo ndio ile mapema yangu. Mimi napenda kuamuka saa kama izo hiyo ni mapema. Mkilinganisha na watu wengi na zani hiyo ni mapema. Huu ndio wakati ambao mimi huwona ni mzuri wa kuamuka na ni wakati pia ambao ni mzuri hata kama labda ni wakusoma kitabu. Ni wakati ambao ya mimi huwona kwamba ni wakati yambao akili imechangamuka sana Kwa hivyo ninapenda kuamuka mapema.

Shughuli zangu za siku za mvua sioni kama nitofauti sana na siku na labda siku ambayo si ya mvua Sabbau wakati anbapo kuna kuna mvua labda kile kitu ambacho tu nitafanya labda ni kutafuta mwavuli Lakini mvua inapotokea haiwezi ikanizuia kuendelea na shughuli zangu za kila siku sababu hizo ni shughuli ambazo lazima ziendele Mvua, ninapenda mvua, ninapenda mvua, sipendi, mimi sipendi wakati ambao kumekauka kuna vumbi mingi, ninaapenda mvua, siku ya mvua nilifurahia zaidi, siwezi nikasema labda kwamba ninaweka zile rekodi labda ama ninakumbuka labda wakati ambao mvua ulifanya nifurahie, ninapenda tu kuona mvua, sipendi labda wakati kumekauka, mvua, hubadilisha mpango wangu, sio sana, Sioni kama mvua huwa inabandilisha mpango wangu la Kwa sababu lazima tu uende kama labda ni shuleni lazima tu utaenda Ikiwa kuna mva ama hakuna haiwezi ikabandilisha shughuli zako za kila siku kama ni kazini Lazima tu nitaenda Iwe kuna mvua ama hakuna mvua na wakati ambapo ninasikia sauti ya mvua Mimi hufurahia kidogo Inategemea pia na kule niliko kama labda nimeshafika kazini Nitasikia Nitafurahia labda kuona mvua Lakini kama ujetoka nyumbani unaweza ukakasirika kindogo unaposikia mvua kwa sababu Utanyeshewa sana kabla ufike labda kwenye kituo cha kupanda gari na labda kabla ufike kazini mtu hufika kazini kama amelowa maji kwa hivyo Labda hapo ndio huwa inakasirisha mtu kindogo.

Mazoezi tuseme mimi huwaninafanya wakati wawote ambao nitakumbuka Nikikumbuka kufanya mazoezi ya subui, nitafanya subui Nikikumbuka kufanya jioni, nitafanya jioni Lakini uwasifanyi mazoezi yani yale mazoezi sana yale mazoezi ambao mimi wanafanya labda ni kufanya zile pushups na labda kuruka kamba Lakini wakati ambao nitakumbuka Mzoezi ambao naizasema mimi wanafanya ni kutembea kusabu mimi utembea sana ninapoyenda shuleni ata kama sitembei kama zoezi ninatembea nikienda shuleni lakini inaeza ikakua kama zoezi lakini sina hile ule mpango yani wakufanya mazoezi hapana mimi mazoezi yangu tu ni wakati ambao nitakumbuka nitafanya presahapu hivi lakini sifanyi mazoezi hile hile ya sana.

Harufu ambayo ninaipenda sana ni harufu ya nyama choma, harufu ya nyama ambayo inachomwa, ni harufu ambayo ninaipenda sana, ni harufu ambao huwa inanifurahisha, siwezi nikaeleza kwa nini, lakini ni harufu ambayo ninaposikia, ninapoinusa na mimi uhisi vizuri, ni harufu ambayo huwa tu inanifurahisha, sielewi kwa nini, lakini huwa inanipendeza.

Mimi mnyama labda ama wanyama ambao mimi niingetaka kuwafuga labda tu ni wale wanyama ambao labda ni wanyama ambao si wa porini wanyama ambao labda ni nafuga labda kwa ajili ya kukula ama labda kama ni kuku kwa ajili ya mayai ama labda kwa ndo Lakini wanyama wa porini mimi sipendi wanyama wa porini kukaa nao nyumbani si sipendi hata sidhani naeza nikafuga wanyama wa porini kwa hivyo wanyama ambao mimi ninaeza kufuga wale wanyama ambao ni domesticated wale wanyama ambao ni labda unafuga kwa aji Kwa sababu ya chakula sana sana mimi kondoo na kuku ni wanyama ambao ninaeza nikafuga kwa hivo kama ni wale wanyama wa porini mimi huona watu wakifuga sijui wanafuga simba wengine wanataka kufuga hata suji nyoka iyo mimi siwezi nikafanya Mimi ninaogopa wanyama wa porini sana kwa hivyo ata siwezi nika wafuga, siwezi nikafuga wanyama wa porini apana.

Siyezi nikasema kwamba ni napenda lakini unajua kazi za nyumbani ni kazi ambazo mtu wafanya sio kwa sababu unazipenda lakini kwa sababu nilazima zifanywe Wezi kakaa tu pale nyumbani na kuna kazi ambazo zinaitajika kufanywa na umeketi tu pale kusabu upendi kuzifanya Kwaivo ni kazi ambazo mimi uzifanya kwa sababu nilazima zifanyo sieti kwa sababu ninazipenda Lakini ni kazi la ukiwa pale nyumbani lazima unasaidia zile kazi upende ama usipende kwa hivyo kama hauna ule uwezo labda wakutafuta mtuwa kufanya kazi hiyo Lazima tuu ni nazifanya kwa hivyo nimi huwa nazifanya lakini siwezi nikasema kwamba ni napenda kuzifanya.

Mimi mwenyewe ninapenda kupiga picha, mimi mwenyewe nikizipiga, yani kama ni napiga vitu picha, tuseme labda ni napiga mazingira, labda ni napiga mnyama, labda ni napiga mti ama hata watu ni napenda kupiga picha. Lakini mimi mwenyewe kupigwa picha, sipendi, sipendi kujiona sana kwenye picha, kwa hivyo mimi mwenyewe kupigwa picha, sipendi, lakini kama ni mimi niko na lile kamera ninapiga picha, hivyo ni sawa ninapenda. Lakini kupigwa picha ndiyo ambayo sipendi.